So baada ya siku ndefu mimi hupumzika na njia mingi sana, So ya kwanza, kwanza nikukuja kujipikia, kuoga unaona kupiga ngasha kwanza. Napiga ngasha after kupiga ngasha hivi, napika kitu kama kahawa hivi unaona. Ju bado unajua after siku ndefu umekuwa bado na msongamano wa mawazo kwa akili unaona, kwa hivyo napika kahawa kwanza inatuliza akili unaona inatuliza hiyo msongamano wa wanini ee alafu naanza kupika pika hivi, unaona nasikiza mziki kidogo, ee nikisikiza mziki na pumzika tu sahizo nimetulia tu kwa kiti hivo design, sina shughuli mingi nasikiza tu doba ee alafu kidogo kidogo tena. Nikisha kakaa nikisha maliza kukula. Najiekelea kwa bedi sasa nadoro, unaona nikisha lala. Ni hivo nimepumzika fiti, unacheki hiyo ndo design mimi hutulia tu.

Muda wangu wa bure. Muda wangu wa bure natumia sana sana kuenda kusaidia watu. Hivyo ama unaweza zapata nimeenda hivi kanisa. Unajua kama saa hii unapatanga sana sana wikendi ndiyo nakuwanga na muda ya bure unacheki. Kaa sato hivi. So unapatanga sato nimefika kitu kaa kanisa hivi. Nikaosha church hivyo. Nikaosha hizo ma choo hivyo unacheki. So hivyo ndiyo mimi hutumia muda wangu wa bure ama upate nimeenda kusaidia watu kama shosh mzee hivi unacheki. Napata mtu mzee hivi amekula chumvi unajua huyu obvious anadai kuokolewa mboka cheki so kama huyo naenda naokolea hivo ndiyo mimi hufanya. Ama natulia tu mahali nasikiza sikiza doba hivo kejani bado eh. Eee. Nikisha sikiza sikiza ngoma bado hiyo ni time yangu tu ya bure venye mimi hutumia sana kusikiza ngoma sana bado.

Chakula changu ninachokipenda zaidi ni ma el chapo hivi unaning'am ee ma el chapati mimi napenda ma el chapati sana. Kwanza ma el chapati hivi zikiwa na mandegu hivi. Mbosho hivi ama kabowl ikiwa na nyama na mawaru unacheki So mimi napenda ma el chapati sana kuna napenda vako za ma el chapati. Hio ingine ni nini sasa. Sana sana ma el chapati sina si zangu za kujipikia juu sasa we kujipikia ni mboka ngumu nayo pia so mimi sipendi kupika hiyo nayo lakini lakini nazipenda lakini sipendi kuzipika unaona So after hapo napenda kukula kwa kibandaski. Hapo ndio utapata sana sana nikiwa nimedoya hizo ma el chapati si hutoka kitu themanini hivi ukiona themanini ukona el chapati mbili na ndengu ya arobaini unacheki So eh ma el chapati ni uradi bado. Ama plata sijui mnajua vako za plata Plata pia ni kiroma ingine noma sana hivyo unacheki ikiwa yote kimoja iko bie sana.

Mi napenda kuwa zabe tu imetulia unangam zabe kaa hivo kwa msitu hivo unacheki msituni izo mazabe napenda juu hio ni zabe yenye sijaizoea sana unaona kwa ivo no unaona at least kitu mpya yani unaona so hiyo ndo mahali naeza penda kuwa sana sana msituni uko tu kwa milima hivo nacheki kwa mto yani mahali hakuna watu. Hakuna manyumba unaona? Mali tu ntaona wanyama sana sana, mamimea, miti, unacheki hio design so mi hapo ndio zabe naezapenda. Napenda kuwa maali tu kama hapa sana, hio inaeza nibamba sana sana. Alaf kisha kuna ngoma hivi, kuna mtu hapo adi kutegatega masamaki, mpige masamaki, cheki hio design sasa.

Jioni kwanza ni kutokea mboka. Natokea mboka kitu ka-five hivi unang'am. Kutokea mboka kafive nafika area kwanza. Natulia. Naingia kwa bafu kwanza, napiga ngasha. Nikishapiga ngasha kuvalia luku. Alafu natokea kwanza napika kitu kama kahawa kwanza kanitulize akili unacheki. Ju unajua ka nimetoka. Nimetoka mboka nimechoka. Na niko na msongamano wa mambo kwa akili unaona. So inabidi nakunywa kahawa ieze kunituliza mongo unaona hiyo nitulie. Nikimaliza hivyo natokea. Naenda kununua mboga ama sapa sasa. Eeeh juu unaezapata hiyo sina mboga ama sina unacheki nadai mayai hivi ama nadai nyama ama nadai sukuma. Unacheki ama nadai githeri unaona so lazima nitokee. Natokea naenda narudi alafu sasa nikishanunua kununua mboga narudi. Nakuja nakaanga keroma yangu napika kaa ni ugali na mboga ama nini yenye napika. Nakula alafu after hapo nainga kwa mtandaoni. Mtandaoni alafu baadae ni kulala tu After mtandaoni.

Wakati wa baridi kali kwanza unajua we ni kuvalia vizuri majacket hadi masocks matoja ziko na nguvu yanidi mashati zikona nguvu hio ni kitu ya kwanza yenye mimi hufanya halafu sana sana ni kutulia kejani sasa kutulia tu kejani sasa na kuona mafilamu hio design unaona kusikiza ngoma na kufanya fanya fanya tukazi twingine nakuwanga nato twa mneti unaona kupiga piga hizo shughuli After kumaliza hizo shughuli bado saa si naingia tu mtandaoni ado kutulia. Namake sure tu siku imeisha hivo. Keshowe bado naamka hivo so kama kuna kitu nataka kuendea kwa nini. Kwa duka tu ntangojea ile magidhaa unajua kuna ile magidha unaonanga kamvua kametulia hiyo ndo gidhaa nitatoka pshuu nakimbia naenda nachukua kenye nadai. Narudi tena kejani time ya mvua mimi hupenda tu kuwa kejani sana time ya baridi yaani unacheki.

Ee napo ninafura nikiwa nyumbani sina napenda tu kuwana filamu ma kuingia mtandaoni ayo ndo shugli napenda kufanya sana sina ama kuna shugli nigine napenda kufanya sana ka hizo mbili tu ndizo napenda kufanya sana ee kuingia tu mtandoni na kuwana filamu.

Mi napenda kuchora napenda kuchora sana sana sana hadi ni kama kuchora naweza chora mtu design tu ako hadi hapa mbele yangu tu na kwa nyumba yangu nakuanga nimeekelea michoro yenye nimechora kama fuck the system kuna friday apa friday nights kuna love kimeshilia ngwai unaona napenda kuchora yaani kupaka rangi bado mi hupaka lakini si vile sana unaona si juu bado najua ukichora bado inahitaji rangi, si eti nashindwa au siipendi, naipenda lakini napenda kuchora zaidi kuliko kupaka rangi. Kupaka rangi naona ikiwa rahisi na kupaka rangi watu wengi wataweza kufanya unaona ee. Sahi nikichora nikishachora alafu niambie mtu anipakie rangi hawezi shindwa kupaka rangi kakini huwezi ambia mtu. Mtu hajui kuchora achore alafu umpakie rangi lakini mtu hajui kichora ya mbiocha kuchora mpakiye rangi nana So napenda kuchora sana kuliko kupaka rangi.

Napenda sana kucheza micheza ya ubao. Inakuwanga na raha sana baitha yaani lakini mi nilikuwa naipenda kucheza sana sana nikiwa mdogo unaona. Nikiwa mdogo ndo ni nilikuwa napendanga hizo vako sana saa hii So huezi nipata ati nikishugulika shugulika na hizo vako ile design ati sana. Lakini napenda hiyo mchezo ya mbao vibaya sana juu hiyo mchezo hunibamba hadi inafanyanga mimi nitulize hadi akili ile time yani umesoma yani umesoma hadi akili unasikia akili tu wueh. Nmechoka yani hiyo time tukicheza hiyo nini unapata mtu ametulia.

Kenye napenda sana kuhusu shirika langu ni watu wa umoja na watu watu wa napenda ya ni watu wa nelewana. Hakuna mwenye naweza acha mwingine kwa shido naona. He juu hakuna mtuajipataini kwa shido na hakuna mwenye ajui kesho. Kwa shirika yangu na ipenda juu ni watu wa kuna umoja na watu wa nelewana. Na hee na heshima na kila mtu mkiwa hivyo hamuwezi kusumbuana, hakuna atakae beba mwingine ufala. Yaani rada itakuwa tuu safi kwa hiyo mbogi yote unacheki. Kaa ni shughli pia maboyz wangu mimi huwa hunii bamba juu shirika yangu hujituma fiti sana unacheki. Kila mtu anajitafutia unaona hadi afike, afike zabe anadai unaona So hakuna mtu mnasumbuana unacheki.

Napenda kujifunza historia sana, unang'amu kwanza kujua rada Yeni yenze kitambu kuliko kunaendeleangaje unacheki, napenda hizo rada sana kwanza, vibaya sana unacheki. Kami hadi nikiwanga chuo kikuusi chuo kikuu. Yani nikiwa kidato cha kwanza nilikuwa nasomanga historia sana, unaona. Historia ndio ilikuwa uradi sana kwangu adi ndiyo nilikuwa napendanga sana. Kujua yani hivyo vye, kitambo kulikuwa kunaendelea venye mababu zetu walikuwa nafanya, unaona. Lakini si historia nchi yangu peke yake. Hadi ya nchi zingine kama USA hivyo unacheki kama Jamaica Kaa Canada unacheki napenda kujua hizo vako sana So mi napenda historia. Kwanza kwenda kwa nyumba ya historia kaa museum hivyo napenda hizo vako sana. Naona napenda hizo vako sana.

Hea napenda kupigangasha na maji ya moto juu, wee, maji baridi kwanza temenye, temenye baridi. Hea misi zidai iza vako adikite wakuna cheki. Lakini napenda maji moto sana, hee. Miu penda kupigangasha na maji moto juu, bado wano nangame na inakufanyangani, anina kufanyawo relax sana nacheki. Shidani atinao kitoka bafu hivi na baridi na kupiga pia unaona, hindo shideake, lakini ukitoka ukingia na maji baridi. Unatoka na joto unaona inalingana lakini mimi napenda kuoga na maji moto sana. Kwanza huzi nichoresha nioge na majibaridi zo ni vako zako. Unaona se mimi napenda vakuza majimota sana.

Ee mausiku so kite kondha tu mashugli ufanya mausiku bifo kudoro ni kupigangasha duu sa zingine napatanga nimetokea amboka kitu sa moja ama sambi ili unacheki so kondha nikamu nipigangasha alafu nitoke ni ingie ingie kwa soko iyo dizayn nitaftekiroma unacheki nitaftese apa makabej ivi nacheki ee maskuma mawaru makaroti ivi unacheki yyo dizayn makaroti kwanza ee na maavokado yyo design mawaru. Sinoona bado zapata yyo de nadaikula manjavati So bado nanunua manjavati kaa sita hivof. Inalingana tu ni ajeama na kam na spin kitu kaa ugali After Badae nikirudia nikirudi eria eh sinanza shuglizangu za kupika. Nikanza kupika ni nkisema nimaliza kupika mefika kitu saatatu na cheki. Sa saatatu hivi nikule tena niinge mtandahoni mneti niyangalie uradi nigani. Nione abari venye leo kumeshinda unacheki. Niangaliangalia pia mawasiliano mbili tatu na marafiki na zafiki ya kesho venye kutakua. Alafuu najiekelea sasa nadoro.

Kwa heshima, unajua lazima ukuwe na heshima ili muweze kupata mahusiano fiti na wafanyi kazi wengine unacheki So heshima ndio nini ya kwanza ndio kitu ya kwanza mi hujenga ili niweze kupata mahusiano fiti na wafanya kazi wenzangu unacheki. Lazima niwapee heshima na wao wanipe heshima unaona yaani wajue kuna mahali hawafai kukanyaga na kuna mahali wanafaa kukanyaga unaona juu kuna shughuli si za haziwahusu na kuna shughuli hazi hazi wahusu. Pia mimi stashughulika na shughuli hazinihusu zako. Tashughulika na zenye zina nihusu pekee yake za kazi hivo ka si mambo ya kazi sijui tunapeana peana mambo zingine gani za nini unacheki. So hiyo ni heshima kwanza unaona kitu ingine ni mawasiliano fiti unacheki. Eee tunawasiliana fiti unacheki hakuna kuongeleshana ati udu nini nini na tunaelewana kila mtu anaelewana lugha ni moja. Kwa hivyo tunaelewana venye tunataka. Na tukona mpango moja unaona, kila mtu anataka tunataka kuhitimu kitu moja sisi sote unaona. Kwa hivyo mawasiliano ndio njia ingine yenye tunajenga nayo mahusiano na wanyafanya kazi wenzetu.

Natumia njia he he si ni gari sana sana ama senke Eeee mi husafiri sana sana na gari ama senke inalingana naenda wapi kama naenda mahali ka tao CBD hivi CBD itabidi tu nimetumia mbera unaona kitu kaa mbadhi hivo nidandie mbadhi pale. Pale nini ee So inalingana naenda wapi. Lakini ka tu ni karibu karibu hivi na nyumbani hivi. Naenda tu na senke bado unaona senke ni uradi pia napenda bado vako za senke. Lakini bado kuna mahali mbali bado mi huingiaingia na senke Kaki kirodi hivi E unaona mnataka kuenda naivasha na ni masenke tu zinaingiaingia. Unaona bado inakuwanga na uradi sana juu bado senke hufika So bado mi uradi za senke napenda.

Natumia muda mingi sana mtandaoni. Ju, wee, nikiamka, nikilala, nitenje tu kwa mkono, mneti mneti. Either niko gram, either niko tiktok, ama niko whatsapp, niku wasiliana, mama ni mavida, ama niko youtube kuskiza madoba, yani mashugli mingi, ama niko gaming. Kwa hivo, tenje bana na mneti, waa, natumia gidhaa mingi sana. Za zingine napatanga hadi na kula nikiona vida, man unashindwa kwani rada ni gani, unaona. Kwa hivyo mtandaoni inatumia gidhaa mingi sana mtandaoni mneti. Mneti inatumia sana gidhaa mingi mneti sana. Bado kuwatch ma game unajua, kuwatch ma movie. Shughuli ni mingi, shagla ni mingi mneti. Bado nikona mamboka mneti unaona. Kwa lazima, lazima nishinde mneti. So kama siku mzima mimi nawezashinda hadi mneti juu hakuna kitu ingine nafanya hakuna kitu ingine nafanya unacheki ehee so na hivo tu bure uko tu ma shughuli one two.

Mimi kupiga kura zii manze, vako za kura sasa. Mimi hadi hio gidhaa sina, huskii sasa. Napiga kura na najua hadi mwenye naenda kuchagua hakuna siku atakuja kwa mlango yangu aniambia shika hii ama shika hizi ngiri kumi ujipange nazo, hakuna kitu yoyote atawahi kuja kunisaidia nayo. Kwa hivo hata heri tu nikae area nitulie niendelee na shugli zangu. Mwenye anadai kupiga kura aende akapige kura. Mimi siyuko idhaa ya kupiga kura. Ni mbaya, rada ya kupiga kura hio ni zii, kwa sababu hata huyu mwenye anachaguliwa akuje kusaidia anakuja kuendeleza wizi kwa hizo viti, halafu sasa tutasaidianaje?

Hei leo sasa kuna kajua kiasi hivi. Lakini nakachomi sana. Alafu na hewa hivi unacheki bado kuna kaupepo. Hei kaupepo kiasi. Lakini hei adi kwa nyumba manzee inabidu natoa shati jua. Hiyo jua bado inachachisha hei. Nimetoka kuoga sa hii lakini bado na isi joto vibaya ni aje unana. Hiyo jua bado ikotop unacheki. Adi kwa rodi ina jua na bidi wanavali a kofia badu hei. Jeti ni chache hiyo design bado lakini uzuri inasaidia yati kunaka upepo sasa ukiwa anje unaona. Lakini kwa nyumba unajua akuna upepo ya kwa nyumau sasa munamulikwa tu muna sikia fiti.

Eeh! Mi hugawanya juu unajua kuna zenye fiti na kuna zenye azin inalingana ni gani. Kuna zingine hadi hazifai kuonekana. Na watu kuna zingine zinafaa kuonekana na watu. Eeh, kwa hivo mi hugawanya. Nikiwa tu kejani ndani ndio mi hugawanya unaona. Eeh! Halafu inakua tu uradi.

Nguvu zangu kazini ni mawasiliano, mawasiliano fiti na mahusiano fiti na umoja unaona. Kukiwa na umoja na kila kitu kwa mboka manze si, husikii kila kitu huendelea fiti kwa hiyo mboka. Kwa hivo hizo ndizo mina jua nguvu zangu kazi ni mwasiliano fiti na mahusiano fiti pia na mwenye mnafanya mboka na wao una cheki. So mkiwa tu hivo nawasiliano mnawasiliana fiti na mkona uhusiano fiti. Na mna eshimiana akuna mtu anasumbuana yani mku bie mna cheki unaona lazima tu mboka itaivana hiyo ndo nguvu zangu za mboka najua ani mkifanya iyo dizain mnkuaga fit anye mneza enda mbali sana na hiyo dizain. Tu mtu kwa tu mnafikiria vanye yyo mboka tu itasongambele. Vanye mboka ita kuwa fiti ni ni ni na msumbuwa ni na hakuna mtu anagopana ni mawasiliano yiko sawa. Kila kitu yiko sawa kwa hiyo kazi. Mtu kifikiria kitu mpya. Augopi kusema. Mwingine kiona hivyo augopi kusema. Mwingine kiona hivyo na kasirikia. Mwingine joko sore ya unacheki. Yondio uradi.

Inalingana ni maoni mita yaani unacheki yae. Lakini kani maoni tui inasaidia minaipokia vizuri na kuwa heshima. Na nikiona nikitu enjona na niambia ni kitu inasaidia. Lazima ni fane unawana So mi nakubali maoni kutoka kwa wengine bado. Lakini inalingani maoni gani kuna maoni uwezi kuniletea alafu nite atie form. Kuna maoni wezi uniletea kwanza nakwambia hizo vako zako We tulia kwanza misi dai izo vako, unacheki. Lakini maoni ya kibiashara hivi Yo ntaskiza sana, unacheki. Lakini maoni sijui za nini nini. Atisijui acha kukaa hivi. Sijui enda kanisa, sijui fanya nini. Kuna maoni siyezi sikiza, unaona. Lakini kuna maoni ingini, ntaskiza. Na ntaipokea vizuri sana na kwa heshima na kwa furaha. Lakini kuna ingini, ntairud. Adi stakubali kuhipokea, unaona. Ndaikatali ya katikati adi staki kusikiza vako ni gani unaona so bado ukikuja kunipea maoni angalia unanipea maoni gani.

Nachaji kifaa yangu mara moja kwa siku unaona. Mara tu mara moja kwa siku unaona. Lakini pia hio ni simu sasa hio ni tenje. Ju tenje nayo unajua tenje mimi hushinda kutumia tenje sana unaona. Kwa hivyo tenje mimi huicharg emara moja kwa siku. Na sanasana mimi huicharge usiku sana sana hizo magidhaa nimedoro unaona ili nikiamka ngware nipate ikiwa tu bie ime shona halafu naingia shughuli nayo unona. Lakini sasa ikfika sekta ya lapi nayo. Lapi si ichajingi daily cheki lapi mi huicharge siku mbili ama tatu badae unaona. Juu lapi situmii sana kama tenje unaona. Tenje ndo tu mimi huchaji sana sana. Lakini lapi sichajingi sana.

Anapenda kutembea kwa miguu, bado ninakuanga uradi juu, unajua ni zoezi muhimu sana kwa mwili bytha, na mifupa yako unachecki ee, alafu bado mi ni mtu wa kukimbia, kimbia kwa hivyo, kutembea sasa, naona tuu ikiwa kawaida, unaona, uaona sa, nikiwa kitu kubwa sana, napenda sana kutembea, ju hadi, hai kuna zabe mi adi nikienda mi siezi chukua gari ama ati senke, hadi kama, natembea ya tuu, unaona kwanza ka sina haraka, mguu tu mdagi mdagi unacheki nikijangaililia pia rada. Kunaendelea aje nje unacheki So mi hu vako za kutembea miguu ju huniwahi sana, mi ju hunibamba sana kwanza saa mkiwa tu mbogi hivi. Kisha mmeenda tu zabe hivi, matembezi hivi. Mahali ka kwa kamsitu hivi unacheki na mbogi hivi huskii hiyo rada ni safi sana. Kutembea miguu hunijaza sana.

Mi hupenda kutembea sana sana ma area za msitu unacheki ma area za msitu hiyo design uko ndo mi hupenda kutembea sana sana yaani mahali kumetulia tu mahali si kaa mjini mjini nimezoea mjini sasa manyumba ma nini magari makelele unacheki watu wengi so hiyo tabia ya msitu hunibamba juu imetulia. Halafu hakuna wasee unacheki kumetulia tu hanaku watu unangam, so kwenyewe unapata chance ya kuona ona miti. Mito unaona kujibamba tu mahali kumetulia fiti. Napendeza hizo vako, huko ndo tu zabe napenda kutembea sana.

Kandanda napenda vakuza kadanda sana. He juu, hee kadanda na jinda kunga uradesi kuzote manzi. Lafu kadanda ni, yaani, ni mchezo ubamba sana. Kwanza wa mboizi yaani. Kutasi usupate ente yetu tukiwa wakidi, wadogo, wadogo hivi. Kwa penda vakuza mpira sana. Hee, mimi napenda mpira sana. Nilianza kucheza mpira ni kio mdogo. Hakili tulikunafikiri ya mpira piki hake. Uzo nile mpira ya makaratasi. Nona, mpira ili ya makaratasi. Ndiyo nilikuuna penda nga wako zaki. Hai mpire ingine sa wadi unge ipata. Hii ya tisdihi ya hapo, hii ya ewa yaani. Unge ipata nyo likuuna pata ni ya makaratasi sana sana. Kini badoku iguza ti likuuna iguzanga di. Unafuraia yaani kushindana na maboiz yaani. So mina penda kucheza kadanda sana.

Asubuhi kwanza niliamka ngware kitu six hivi. Leo ilikuwa siku yangu ya azidoso niliamka nikaenda nikakimbia nilikimbia lisaa limoja na dakika thelathini. Nikarudi nikapiga ngasha nini nini sikuwa na mboka leo. Kwa hivo leo nimeshinda tu kejani hapo nikapika tiabe nikakunywa chai nini nini After kunywa chai nikapiga nikachukua kitabu fulani hapo. Nikaanza kusoma. Kuna kitabu nilikuwa nataka kusoma after kumada kusoma nikachukua tenje sasa. Nikaanza vako za mtandaoni na mneti hadi sasa mimi nilipo bado ni mtandaoni na mneti. Eh.

Kwanza najenga unifungie. Najenga mahusiano fiti na wenzangu unacheki. Timu lazima muwenda muusiano fiti na cheki. Na eshima yaani na design ya kuwasiliana pie kuwe kujuu na cheki. Eni mwenda kuwasiliana fiti na kila kitu yiko biye. Unaona? So miu ndo design tu miu ndo ushirikiana. Ivo ndo miu ufanya. Ili tushirikiane na mbogi yangu. Kujua tu naitaji nini. Na wapi shida iko na kuambiwa makosa si ati unaleta norma. Una kubali ni unabadilika ma unabadilisha. Unaona adi mbewa makosako nye hiko. Pia nakubali ni unabadilika. Unaona ma unabadilisha. Tu hivyo ndo miufo nye li tushirikia na na timu. Unaona so kibadilisha amta sumbuwwana na wasi mta kuwa fiti nyi wote. Na adi wengine watakuwa tu fiti. Unaona nakuna kuogopana. Ni kuskuma timu yote siku zote yende mbele eh.

Ushauri naeza penda kumpa mwenzangu ni kuwa tu afurahie kitu ya kwanza Yesu Kristo. Alikufa juu ya dhambi zetu alafu ingine ni ajitume kwa maisha yaani ang'ang'ane manzee. Asisiskie uoga ati ni nini iyo unacheki ang'ang'ane ajitume. Atafika kwenye anadai kufika na hakuna kila kitu inaezekana kwa hii dunia unaona. Kuna uwezo wa kila kitu kwa hii dunia kwa hivo. Asigoa goe ajitume siku zote unaona kwanza youth Mi yangu iende kwa mayouth sana sana kwanza wajitume vibaya sana. Manze tuweze kunua madinga, manyumba, unaona, mashamba. Kila youth akuwe na keja fiti, yaani dinga fiti, manzi fiti, shamba fiti unaona io ndio ushauri ningependa kumpa mtu mwingine na bado apende yesu sana manze. Juu yesu ndio anatusaidia pekee yake hadi mimi mwenyewe sijui hadi mimi mwenyewe sijui ningekuwa wapi ka si yeye. Juu dhambi nafanyaga walai mingi sana dhambi mi hufanya mi ni mtenda dhambi sana so ni yesu tu kwaivo apende yesu pia io ndo ushauri naeza pea mtu mwingine.

Kipawa yenye niko nayo mimi yangu ni kipawa ya doba yani, mimi ni msani unangamu, so mimi ni msani, msani wa dance hall unacheki ee, mimi hupiga dance hall kama kawa za katelo, ningekuguzia lakini ni ati, ni kingoso na najua kingoso hapa mtaanza kuleta shukisha, so mimi ni msani siku zote, na najitambua vibaya sana, so hiyo ndo kipawa yenye niko nayo, na nataka kuskuma, hiyo kipawa yangu hadi niskizwe, niwe nasikizwa, huko majuu unacheki huko mayolo, hadi wakuwe wana nisikiza siku zote unangamu. So najitambua sana najua nitafika hapo tu siku moja manze Mungu akiwa mbele. Ntafika hapo, So hiyo kipawa yangu lazima niskume ju Mungu ndiye alinipe hiyo kipawa unacheki. Si mtu mwingine alinipea si binadamu pia mimi hadi mimi nashukuru ju ya kujua niko na kipawa ka hiyo na naipenda sana. Ngoma kwangu ee ngoma kwangu ni maisha pia, ee design napenda ngoma ni maisha, na najua ngoma hufunza sana, najua bado ngoma, mziki ndio kioo cha jamii. Sana nataka kumulika, kumulikia watu venye jamii iko venye kuko sasa niweke kwa ngoma sasa hiyo ndio kipawa yangu manze.

Nilijifunza kupiga gitaa, gitaa hadi nilijifunza nikiwa kidato cha kwanza hapo kidato cha pili. Juu mara kwanza nilisikia gitaa nilikuwa mdogo na nilisikia kwa harusi. Na hiyo kitu ilinifurahisha juu bado unajua kipawa yangu inahusiana na muziki. Kwa hivyo hiyo kitu inakuwa kwa roho hadi wa leo, venye yani raha ya hiyo gitaa. Kwa hivyo venye nilivyoendelea tu nikikomaa niliendelea nikiipenda alafu nikikuja kanisa na pata pia kwa kanisa inachezwa. Kwa hivyo ilikuwa inanifurahisha sana kwa hivyo nikikaa kaa venye nilikwwa mkubwa vizuri venye nawezaelewa vizuri, ndiyo nikajifunza So nimewahi kujifunza kupiaa gitaa. Na mimi hadi saa hizi mimi hupiga gitaa, hadi kwa maharusi, kwa masherehe, kwa maklabu, bado ni mboka unajua bado ni kujituma tu siku zote.

Mi hufuata matokeo la kimataifa vibaya sana manze, lazima nijue uradi kunaendelea aje, si taifa yetu peke yetu hadi hizo mataifa zingine kaa zenye zinatukaribia tuseme ka kina Somali, Ethiopia, Uganda hivi, Tanzania unacheki. Bado mi hupenda kujua rada za hizo mataifa bado zineendelea aje, kaa bado uchaguzi wao, wanye wamechaguana nani raisi wao unaona. Aafu bado najua napenda kujua masomo yao inendeleaaje unaona kwenye waefikisha kimasomo, kikazi, kibiashara. Napenda kujua soo mi hufata matokeo sana ya kimataifa ju ya vitu kaa hizo unaona. Kwanza biashara sana sana matokeo ya kibiashara napenda sana. Pia nchi yetu napenda kujua rada ni gani bado venye kunaendelea kimasomo bado kibiashara sana sana. Ju kwanza ujue nchi yetu ndio ina nini sana hiyo lazima niijue nijue sana juu pia mi napiga biashara huku. Na nikijua venye biashara ya huko inendelea nitaeza nitaeza kupige biashara fiti unaona so pia mi napenda hiyo vako sana.

Fiki yangu ya kwa ya gazi we me si pangangi ya ti. Siju vini mi upanga juhu. Si pangangi juu. Mi yangu ni biyashara ya ni nikona biyashara mingi wewe siezi kwambia ntanzana gani ntambalizana gani. Naona wewe tu mi huwa ntanzana tu hivotu. Kama ni monday una pata monday nimeamuka nimenda kwa hile biyashara ya munguo. Mkienda nikaona venye kunaendelea na kila kitu unaona So kisha wanavendia kunaendelea na kila kitu unapata nimerudi tuesday nao unapata nile na biashara ingine. Ama tuesday nimeshi nime shinda kwa nyumba na ayo biashara za mtanda honi ndi zonafani. Kwa hivyo size kwambewa nye miupanga So sinanga njia hile fulani ya te nasemanga. Hivyo ndivyo miupanga Yo ndo tu design So sina njia hile specific ati ya mboka kupanga kazi Mi sina design ya kupanga kazi.

Mimi nawafahamu wote hadi naweza kutajia hadi majina sindio halafu wote ni mamorio na watu tunasikizana si watu si watu wauduu na wasee eti mtasumbuana unacheki na nawatambua sana manze na ni watu. Hadi time ya noma mtaokoleana na wao unacheki hakuna ati githaa watakuangusha ati oo oo nini ukidai hadi kachumvi hivi, ukidai unga, ukidai mayai imeisha ama gas imelandi unajua maisha ya huku maisha manze. Maisha ya comrade ni mbaya unajua. Kwa hivyo nawafahamu majirani zangu tu zote wote fiti. Nawenza kutajia majina akina Caleb unacheki. Akina Mbushu unangam akina hapo hivyo Paulo Ni mbogi bigi unacheki, nawafahamu wote na ni mamorio fiti sana. Ni wasee natambua, na hadi madem wenye wako bado nawatambua vibad sana.

Sana sana natoa habari kwa mtandaoni hivi unacheki kwa magazeti. Uko ndio natoa mahabari sana sana kwa mtandaoni hivi kwanza nikiona mavideo sa unajua maprogramu kama instagram hivi, whatsapp, facebook, tiktok uko ndio naona hizi mauradi kunaendeleaje unacheki ee lakini hadi ka sipendi sana hizo vako juu bado kunakuwa na habari zingine za uongo nyingi sana alafu bado unasoma habari zingine hadi hukuwa unataka habari mingi sana unaona bado kwa hivyo unapoteza wakati mingi na kusoma habari mingi na venye hutaki lakini ni sawa tu hadi mi ni mi nafaa nijifunze venye nita nitatafuta wakati wa kusoma habari peke yake unaona ee.

Ndhuri ni mewai kuona ni wanyamapori. Wanyama pori ni mandhira fiti sana nishaiona na ilinifurahisha sana. Nakumbukanga niliiona nikiwa primari. Nikiwa primari hapo mdogo nilikuwa 'class five' hivi ndio nilionaga. Darasa la tano ndio nilikuwa naonanga hawa wanyama pori. Mwenye alinifurahisha sana ni simba. Bado kulikuaga na fisi, ndovu. Nyoka, nyoka kwanza ustake ona 'design' nyoka alikuwa 'anachachisha'. Lakini hiyo ndio mandhari nzuri sana yenye nimewahi kuona. Ile ingine ni ya bahari. Unaona? Baharini kuna mandhari ingine pia fiti sana. Kwanza wakati mnaona meli ikipita hio mandhari pia ni mandhari tamu sana na mandhari inayofurahisha. Na ni mandhari hauwezi sahau. Hivi ati hivi rahisi rahisi unaona?

Mara kama mbili kwa miezi tatu kunalingana na job hizo kwa mtandaoni kumekuwa na wizi mwingi sana ndiyo maana sasa mimi husafisha vifaa vyangu mara mingi. So mara kama mbili hivi kwa miezi tatu. Utapata nasafisha vyombo vyangu, unona kwanza sana sana simu. Na lapi hizo lazima manze ju we wasee huku nje wamekua bant kufanya mbaya sana unona. Lakini bado inalinga na wenye nataka bado. Kuna wakati ingine unaezapata adi nimefanya wiki moja. Nimesashisha mara ka mbili. Ju nilikuwa na shughuli. Nilikuwa nafanya muhimu sana. Nasinge penda ijulikane unaona so inabidingi nasashisha haraka sana na mara kadhaa ka mbili ivi na siku ndogo.

Kucheza nacheza na maarifu wangu mara most mara mingi mi hucheza tu na marafiki wangu pike yake. Eee mandugu tu juu sasa nitacheza na kina nani manze. Sasa sahii mimi si mkidi tatashinda tuki cheza cheza hao mandugu tunachezatu na tu wao futa futa unacheki ee. Futa tu ya mguu ama tuna guza nao fifa peke yake. Ni hivo tu hakuna michezo michezo ingine ju saa unajua bado saa sisi ni watu wamekua wabigi sasa si kama kimbokta. Lakini kimbokta mtu wangu ungetupata tukicheza tungecheza tungecheza vako mingi sana unaona juu hio gidhaa ilikuwa gidhaa yetu ya kucheza lakini sasa hiyo gidhaa yetu ya kucheza iliisha lakini mara mingi tu utanipata nikicheza tu na maarifu marafiki. Tukicheza kandanda sana sana unajua tunapenda kandanda bado hadi kama hadi kama tumekua kua wakubwa kandanda nayo tunaipenda sana unaona.

Ee napenda wanyama wenye hufugwa nyumbani ee sipendi wanyama pori wanyama pori unajua wanaeza kutenda mbaya. Ee mi hupenda wanyama wenye wanaeza fugwa nyumbani. Wanyama kama mbwa. Mbwa hunifurahisha sana bytha. Napenda mbwa sana wagido ju ee wagido ikiamua kukulinda itakulinda arif hadi ushindwe rada. Wagido haiezi kuacha kwa noma unacheki. Ati ikuache kwa shida? Haiezi, si wagido wanyama kaa paka hivi, kuku bado unajua kuku ni wanyama. Kuku ni sijui wewe. Ng'ombe hivi unacheki, ng'ombe kwanza maziwa ni aje ng'ombe unajua maziwa yake kwanza ukijikamulia inakuanga uradi sana. Ee napenda wanyama tu hawa wenye wanafugwa nyumbani hao ndio wanyama wenye naezapenda sana.

Kuendelea ki mshara ama kuongezewa mshahara ama ju uongezewe msharama yaani tuseme kama ulikuwa unapatanga unapatanga msharama ya ngiri dhaati hivi utapata umeanza kupata msharama ya ngiri chwani unacheki iyo nimendelea ki binafsi enyewe mi napenda sana kazini unaona na bado hukuwa na mahusiano fiti na wenzangu pia iyo ni mafanikio ju unajua bado hatufanani sisi sote unaona kwa hivyo ukiona ati mkona mahusiano mzuri bado ni mafanikio ju hatufanani sisi sote kwa hivyo lazima kuna mashida hapa na pale lakini nashukuru sana hiyo ndio mafanikio nko nayo.

Inalingana, kini sana sana mihufu maramojo kwa wiki unaona wewe. Juu niko na nguo tuu za kutosha, kariba tu wiki mbili lakini, kwa hivyo nafuwa mara moja kwa wiki li zisikuwe mingi sana, juu zikikuwa mingi sana zinasumbuwa sana unahona, lakini mara moja kwa wiki mi imenitosha, mi hufuwa sana sana wikendi sato, juu nikisha weka mziki, alafu pole pole tu hakuna nini, hakuna nini, hakuna nini, hakuna nini. Kakuna haraka hakuna shabrii yote inakuwa shugli moja safi sana unaona ehee mimi ufuwa wikendi sana sana na ni maramoja pekea kwa wiki sato solo.

Chakula nachopenda kula jioni ni ugali matumbo hivi na kitu ka kamuturaa hiyo design ama kichwa ngombe bad na bado kamechachishiwa la supu unacheki. Eee napenda hizo vako sana bado usasau kachumbari yaani siku zote ka ugali hapo bado kakue juju kenye kametoka kwa jiko iyo magithaa. Nikamoto filti na iyo nyama ikuwe bie imepikuwa fiti iyo ndo kiroma nachopenda kula jioni sana nikitokea mboka. Na sidai vaku za kupika E iyo ndo uradi kwangu sana sana manze Jumwa kuzakupika manzezi huu nichoasha. Nachukia sana. Kini hini kitoka hivyo inabidi ngituna kwa kipandaski. Ama kwa bucheri bucheri ndo utapata ii vako sana.

Malengo yenye niko nayo kwa mboka ni kupeleka mboka mbali ya ni nacheki so juu mboka yangu ni biyashara kwa hivo na uzuza maluku hivyo nacheki so kenye nadai sahi unajua sana sana na uzuza yuza yu zabe yenye niko na ndani tuu kenya peke yaki so kwa hivo malengo nikonanya tinieze kuza hizo luku maeli ka majiu hivyo mayolo nacheki. He upate na ship ya nima, manguo huko unawana nauza nini nini. So hiyo ndi wa madengo ni nayo kwa kazi yangu vibaya sana. Nikieza kufika hapo, nikieza nimefika mahali ka hapo. Natuma na manguwa ya nina uza manguo maju, eh, tafurai ya jona, nita jona nimefikisha madengo ya mungu. So hiyo ndi wa madengo yangu kwa nini kwa kazi, kila tsiku, kila tuni mpika kwa kazi yangu. Naamuka hili nieza kufika hapo manze, siku zote tu.

Kenye nafanya wakati wa mgogoro na mtu yoyote tu. Kitu ya kwanza ni kuwa na heshima, heshima ni kitu ya kwanza naeka. Inakuwa hapo kwanza ili tusisumbuane. Kitu ya pili ni mawasiliano vyenye tunawasiliana zima mawasiliano mema yaani si usipate tunatusiana yaani unacheki io ndio kenye natakaga yaani kila mtu mi hadi ka ni kujituliza, nitajituliza ama nijieke chini. Nisikize venye uyo mwenye ananiambia venye kuko. Inaeza pata labla ni mi ndo niko na shida. Ama ni yeye ako na shida. Lakini mwenye atapata wako na shida ye akubali tu kubadilisha unaona. So wakati mgogoro tu si vita ama nini. Ni amani tuwasiliane vizuri tuweze kuelewana tujue nani ako na noma. Hivo na hivo alafu kila kitu ikuwe bie. Ivo so mi ndio najua io ndio uradi na hivo ndio mi hujipanga na mgogoro juu saa tukieza kuelewana hivo. Utapata hiyo mgogoro haitaleta shida tutakuwa tu tumepata tatizo iko wapi unaona. Na hiyo tatizo tukipata unajua tushamaliza shida ndio mtu mwenye amekosea atakubali kubadilisha.

Sikukuu nasherehekea kwa njia mingi sana, lakini nasherehekea sana sana na familia, unaona eh, eh na familia. Kwa hivyo hiyo siku tu inakuaga siku si huamka halafu unapata shughuli ni kupika kwanza. Yani kupika mavyakula mingi, siati nikia roma moja, machapati, mandazi, njiva, cheki, nyama, kuku, unacheki hiyo design, machakula mingi mingi. Bado yanii kuna hewa ya sherehe, yani kuna furaha sana hiyo siku unaona halafu apo after tumemaliza kupika hizo machakula kunasafishwa bali kila mtu anaoga, mtu anakula, unaona yani, unakula hadi unafurahia yaani na hapo badae ndio tunatokea, tunaenda sasa sherehe ingine sasa uko nje sasa kwa mahoteli hivi tunaenda tunaingia kwa maji tuna swim unacheki. Tunajibamba tu hiyo ndio design sasa mi shereherekea sikuu nayo.

Shuguli yangu ya kupendeza ni shuguli tu za mabiashara biashara hii ya kukinda kinda maluku yaani hea unadohi upendeza jukodani kikinda maluku za mamishore. Hea nakuaga na maluku tu bie bie za mamishore tu maluku zina kaa fiti na cheki. Hea ni luku adi mshore wako aezi kataa kununua kutoka kwaangu kwa duka laangu inacheki. Hea iyo ndo shuguli yangu ya kupendeza tu ndo yo design tu. Kujituma yaani ya jituma fiti.

Napotaka starehe. Nalingana hiyo siku nataka starehe kiwango gani. Kwa siku unaweza pata nataka starehe lakini tu juu nimetoka kazi, nimechoka nataka kutulia. So nasikia tuu nipige kasherehe kidogo unaona alafu kuna siku utapata sasa ni siku ya sherehe vizuri. Kama ni siku ya sherehe vizuri mi utanipata hadi kwa klabu hivi nimeingia kwa klabu hivi ni nimeshi hadi mzinga. Nimeanza kukunywa, kujibamba, unacheki, huko doba, ni kudansi, ni nini, ni kubambika tu hiyo siku ingine utapata tu nimenunua ka kateika kadogo kisha nimeingia area na nikatulia, nikakunywia huko na nikatulia kwa nyumba, nikakula, kila kitu alafu lakini yote nimefanyia kwa nyumba. Lakini siku ya sherehe big utanipata nje. Bado na adi mambogi, unacheki, na wasee yani maarifu hiyo ndo sherehe big yaan.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni kuweza kuwasiliana na mawasiliano mema yaani ama mawasiliano njema unacheki. Kuweza kuwasiliana na watu vizuri na mahusiano mema na mwema na ya heshima pia juu hiyo imenisaidia zaidi ni kiaza kufanya kazi vizore bila kukosana kukosana na watu wengi unawana. Lakini baduno joko sangi makosa tu hapa napale. Kwevuko na mwenye tumekosana lakini sii wengi. Na hiyo kuwasiliana. Bado juu hiyo kwasiliana. Kwema ndio bado tunakuja tunapata. Katula tumekosana. Tumeongea tumelawana kwenye shide imekua. Na mwenye likua na makosa ana kubali na hiyo riba inaisha Kws hivo. Lakini hizo ndio shughuli hunisaidia sana sana. Hii mafunzo. Ndio hizi nisede sana kwa mboka aki.

Eee kazi ya ushirikiano na wengine mi huipiga bie sana na roho moja kwanza vibaya sana unacheki. Na kujitolea ee bila nini nini na pia vyenye najitolea ndio pia nataka wana mwenye tukonao pia wakijiskuma hiyo design. Yani kila mtu anajitolea kufanya fiti unacheki. Eee si ati ni wao wanafanya fiti hao wengine wako na uvivu unaona hiyo si fiti. Kila mtu afanye kazi vizuri ili tusonge sote juu ni ushirikiano ni umoja unacheki eeh so kazi ya umoja inataka kila mtu wa jitolee na mi huifanya na kujitolea na bidii ili kwenye hiyo ushirikiano tumeweza kua nayo iweze kwenda mbali juu unajua ushirikiano ni kitu muhimu sana ushirikiano inasaidia sana kufikia lengo lenyu rahisi sana na haraka unaona eeh so eeh hiyo ndio design mi hufanya na ushirikiano.

Ee kumbukumbu wenye niko nao ya kutisha sana ni wakati moja tulikuwa tunaendanga safari ee na kwa iyo safari tukapatana na ajali na hiyo ajali ee vyenye niliona nilikuwa tuu na bado nilikuwa mdogo hiyo wakati kwa hivyo weh ilikuwa ilikuwa kitu yaani ya kunishtua ilinishitua sana nilifanya hadi nikakuwa wakati nilienda nyumbani hadi nikilala naogopa juu ya venye niliona unajua bado nilikuwa mdogo kwa hivo eh iyo kitu isinisumbue iyo design unaona. Lakini sasa iyo ndo kumbukumbu nakuanga nayo ya kutisha juu niliona hao watu tu wakiwa wasee tu damu usitake kuona damu iyo design vyenye damu ilikuwa mwagika nini nini ilikuwa mbaya lakini eh hiyo ndio kumbukumbu niko nayo ya kutisha sana.

Kuhusu wasilisho, mimi najihisi mwenye nguvu ama mwenye courage yaani pia mimi napenda hiyo design napenda hiyo design ya kuonyesha watu. Kwa kuwaelezea venye kutaenda yaani ama kuelezea taarifa. Napenda sana kama sai napenda. Ka ni taarifa kaa ya michezo hivyo ama taarifa ya kazi unaona. Yaani taarifa yoyote hiyo shugli inaeza nifurahisha sana So kwaivo kwa hiyo wasilisho, venye najihisi najihisi mwenye nguvu yaani mwenye mwenye siezi ogopa kupiga hiyo shugli. Naeza ipiga vibaya sana unaona. Eh ju napenda hizo vako bado. Napenda kuwasilisha sana manze kupeana taarifa napenda hiyo design sana na kuwaelezea hiyo design naipenda sana.

Tukio muhimu kwa katika maisha yangu tuseme ni kuzaliwa tu. Eeh ju kuzaliwa nayo unajua ka sikuzaliwa hadi singekuwa na kitu ka mimi ama hakungekua na kitu yoyote inahusiana na mimi unaona. Kwa hivo kuzaliwa ndo tukio fiti sana na tukio hunibamba kwa maisha yangu. Siku ya kuzaliwa ndio maana mi husherehekea siku ya kuzaliwa vibaya sana. Ju iyo ndio siku niliingia kwa hii dunia unaona. Ndiyo siku maisha yangu ilianza ndiyo siku reba yangu ilianza kuandikwa unaona. Kwa hivyo siku ya tukio yenye muhimu sana katika maisha yangu ni siku ya kuzaliwa. Na siku nitakufa pia juu kuzaliwa bahati kufa lazi kufa lazima.

Ee napenda maua ee maua napenda napenda maua kaa rose rose naipenda sana juu adi ya rangi yake arufu ee napenda maua kwanza maua unajua ukipelekea mpoa sahii tuko karibu adi kufika hio season ya valentines si ni a lpo date kumi na nne si uwache utaona venye jeshi uku itanunuwa maua hio siku adi naona ama ntafunguwa biashara ya maua hio siku ya kuuza maua kuaga date kumi na tatu hapo ama kumi na mbili, nianze kuuza maua juu najua wapenzi tayari washaanza kujipanga wanadai kununulia ati wapenzi wao maua lakini mi napenda maua bado unacheki si ati ni mbaya lakini mi napenda maua lakini sina wa kunibayia unaona sina wa kuninunulia lakini jee, napenda maua? Maua naipenda fiti sana.

Sana sana mafanikio ya timu si husherehekea na kutupa sherehe yaani kupiga sherehe sasa unapata kama ni timu ya mboka hivi tumepiga shughuli unacheki tumefikisha malengo yetu. Mwisho wa mwezi tumepata mshahara nini nini kila mtu amepata kenye anafaa kupata juu ya kazi yake mzuri. Tunaamua sasa pia ni vizuri ni vizuri pia kuingia sherehe kidogo kufurahia juu ya mafanikio unaona So ili tufurahie mafanikio yetu tunaenda kwa kitu kama klubu hivi unacheki kabukla hivo tunaenda tunarusha sherehe mbaya sana huko tunafurahia tunaimba. Tunakunywa tunakula nyama unacheki tunakula plata yaaani machakula tu hio ndio design sisi husherekea mafanikio ya timu manze.

Napenda sana kucheza ngoma vako za ngoma ni uradi sana mbona nisipenda kucheza doba. Napenda kucheza doba sana. Kwanza wakati nimechoka hivi nimetoka mboka na ni wikendi sasa. Alafu sa mshalipwa hivi. Fika kwa klabu hivi shika kamzinga kunywa anza ngoma sasa nita cheza ngoma vibaya sana hadi ishindwe kwani rada ni gani. Kwanza sa unitafutia msupa pia wakuimba na yeye sasa pia mwenye anapenda pia kucheza. Ngoma sasa si ni ivo, kazi tu hapo ni kukula doba kukula doba kudans kujipindua tu. Mastingo zingine noma noma mastingo jai wa anunacheki, mastingo jai kiemba. So mii napenda ngoma sana. Juu we ngoma, yaani ngoma hukutuliza tu. Inafanya unafurahia hadi kama ulikua umekasirika, kama ulikua umefurahia, unafurahia zaidi. Unaona hiyo ndo maana napenda ngoma sana.

Nalinda faragha yangu mtandaoni kwa njia kadhaa kwanza ya kwanza ni wenye na fuata ama vitu za zenye naona unona? Naona vitu zenye mimi nataka unaona juu. Najua unajua kuna utofauti sana kwa kwanini? Kwa mtandaoni unaona? Kwa hivyo naangalianga sana sana zenye vitu mi nataka. Si vitu sitaki juu vitu s taki hizo zitakuna utofauti sana na zinwezaniletea ma mashida naona nami sitaki. Pia nikifuata nafuata watu najua. Wanaongea vitu zinasaidia si watu wakupeapea presha bure ati sijui o nini nini unaona hivyo ndo tu mi hulinda faragha yangu mtandaoni.

Chakula cha jadi nachokipenda sana sana ni smocha napenda vako za smocha sana. Huu ni bamba ule wakati ambapo hawayuko kwa nyumba juu kama uko kwa nyumba huwezi pika halafu unaona umehisi njaa hivi kupitia hapo tu kwa mokoro wa smoki ucheki rada gani nakujia smocha inakuaga na chapo smoki alafu na tost ivi kachubari lakini ukua fiti sana baidha smucho uslapka nungu gula cheki ina konga top skuzaate mazwe so smocha skuzaate yendo chakula chajadi na ngependa nachokipenda yaani na yenye miu bai sana nabi kubuy adi mdemi hizi maharifu wangu. Kwa hivyo.

Napenda kiroma tamu saa itakuwa jesipendi kiroma tamu joe hee mwana nesipenda kiroma tamu napenda kiroma tamu sana kiroma tamu kwangu nikituka kaa nyama ya samaki nyama ya samaki hivi unacheki nyama ya samaki ni uradi ya lafi kwena ugali hivi unacheke yo design kachumbari badose saa unacheke siku zote miuswae saa kachumbari nye kuna pilipili kwa kiroma yangu unacheke So minapendanya chakula kitamu. Nakuna siyo nima kuna mtoa pendi chakula kitamu. Mwenye pendi chakula kitamu, labda ngori ni kwa ke tu. Sindiyo ya mani, ama na zase wadja sasa. Ngori ni kwa ke, nana, lakini chakula kitamu usiku zote. Nakipenda kenyela za mdo.

Nina mahusiano fiti sana na wazee wangu unacheki. Mahusiano iko biye yaani, mahusiano ya kusaidiana na mahusiano hakuna mwenye anaogopa mwingine na hakuna mwenye anachukia mwingine, yaani mahusiano ya kusaidia. Kila mtu anatakia mwingine mazuri hiyo ndio mahusiano niko nayo na wazee wangu unacheki. Sisi huelewana sana unaona mkoro, mzae, wote wote tu unacheki hadi wazee wengine tu wa kijiji wote sisi tuko na uradi fiti na wao mahusiano tu fiti fiti tu. Kama ile tu kijana na baba yao ama wazazi wake hiyo ndio tu mahusiano mimi huwa na wao fiti. Mahusiano ya kuwa heshimu na kuelewa kenye wanataka yani kuwasaidia hivo tu.

Kwa hivyo mi nikisha amka ngware. Kitu ya kwanza nikutoka toka ju mih huamka ngware kitu six hivi. Natokea naenda kukimbia ju ezoezi muhimu unaona ju ya mwili na cheki lazima niekemwili yangu ikiwana afya fiti. Kwa hivyo mi hupenda kupiga piga zoezi sana asubuni. Kwa hivyo nikiamka mikitu ya kwa hivyo ni kukimbia lafu kurudi nikisha rudi nipige ngasha. Nikisha piga ngasha teke teke. Nipike ka chai hapo hivyo ni aje unacheki. Kani mkate ni endee mkate kwa duka ni rudi teketeke. Ni ipake bluband nini nini. Ni kunywe chai yangu. Kana naenda mboka sasa. Nijitoe nifike fike mboka unacheki. Kani siku ya kutuli area nianze mashugli kaa ni kufungua nguo ka ni kusha vyomba ka kusha nyumba. Kenye nadai nianze nayo sasa ni endele na mashugli. Inde utaratibu yangu ya ngware maze.

Rangi yangu yakupendeza ni nyekundu tu, mi napenda tu rangi nyekundu. Adikama rangi nyekundu na jena manisha norma yaani juu. Mini mnorma yaani mini atari so na nana penda rangi nyekundu So na nangani kidi wasilisha niki yona rangi nyekundu nona. Yani nawasilisha hile ukali so mini atari nona So yondo rangi kwangu upendeza. Yora ngi ya adamu na chiki. Ngira ya adamu nda uni bamba. Ngira ya kundu hiko biewa nze Eee nitu uni bamba. Tua diva nye hivu kaa na chiki. Skuza wate minu wa ngira ya kundu na chiki Eee.

Mi napendelea tishati. Juu tishati niju tishati ni uradi. Tishati ni luku ya kiodi uku kwetu. Ncheki. Nami ni mu odi so napenda tishati. Ncheki. Tishati ni uradi sana. Lakini shati. Shati niju tishati. Shati sana sana ni ya ofisi. Shati nataka ofisi. Makanisa. Hizo mashuguli. Hiza officiali hiva. Hiza vako zi. Lakini tisho napenda tisho. Juu tisho bada uta utaichora. Uta yandika, utaifanya venye unadai, utaichora chora venye unadai, unacheki. E ya lafu tisho huku wa luku safi sana. Kwanza ukari ya na toja jinika, mbaya. Kisha chini pia usiangushe ndula, mbaya tu. Ya design, so tisho ninapenda kuliko shati.

Mi inapenda kulala mapema, unacheki? Yee. Mwuda hikulala mapema kuliko kwa mkana juwa juwe. Mi ya di usingizi yangu inakuanga usiku, inakuanga noba sana, inakuanga meshika sana. Usiku kuliko asubuhi asubuhi. Mi umana napenda kulala mapema kuliko kwa mkana juwa. Yee. Alafu na juu kilala mapema, unapomuzika vizuri sana.

Tunda langu lenye unipendeza sana ni maembe. Napenda maembe sana. Kwanza maji ya maembe sasa. Napende izo a vako sana. Mi uskia maembe ikiwa tamu sana. Yani hio sukari yake. Inanifuraishanga. Alafu unajua wakati wa maembe. Ni ngumu sana ukose maembe. So hio wakati ikifikaga. Mi ujituma kuikula vizuri. Daily kuikula fiti. So mi napenda maembe sana. Hio ndiyo tunda langu lenye mi napenda sana. Eeh ni maembe. Juu adi ya hio maji yake maze maji yake ukua tamu sana yani sana.

Kenye na napenda kununua kiatu sana. Kitu mi napenda kununua zaidi. Sijui mbona viatu hunifurahisha hiyo design yaani. Napenda nikiwa na viatu mingi, na viatu ngori ngori yaani. Sipendi kuwa, mi hupenda tu viatu sana sana. Hiyo ndo kitu napenda kununua zaidi. Nipate pale tu champion kings. Unacheki maviatu ka kina lagunya, unacheki matimba. Hizo ndizo mandula mi hupenda sana sana kununua. Mimi napenda vako za ndula sana. So hiyo ndo kitu mi hupenda kununua zaidi. Kiatu ndo kitu utapata nimenunua zaidi kuliko vitu mingi niko nazo. Ju kila wakati unapatanga nimetokea tokea hivi. Nimepatana kiatu fiti ai nimeishika. Kiatu ingine ai nimeishika. Yaani tu napenda viatu vibaya sana.

Eee, nitakwambiai utaratibu wangu wa chai. Kwa hivyo, chai kitu ya kwanza ni kukuwe na maziwa. Kitu ya pili ni maji safi. Kitu ya tatu ni majani na sukari. Eee, hizo ndo vitu muhimu sana. Kwa hivyo huteka maziwa kwanza, mi huweka maziwa kwanza. Naacha maziwa ichemkechemke, maziwa ikishachemka naeka ile maji sasa. Nikishaeka maji maji, kisha naweka majani, na sukari zote. Saa zinachemka zote pamoja sasa. Ikishamaliza kuchemka. Hiyo chai iko fiti sana ya kukunywa unacheki. Imeiva. Halafu kisha naongeza kachocolate kidogo sasa kuongeza. Kuongeza ladha sasa zaidi. Ee hivyo ndio mimi hupika hiyo chai.

Tabia ya watu inayo nichukiza sana ni wivu. Tabia wivu ni tabia nachukia sana. Yani hiyo tabia misiipendi hata kidogo unaona hiyo tabia tuya kuona mwenzako ndo huwa anasaidika alafu wewe hapo yani hufurahii unaona yani unahisi vibaya yani utaki eti asonge mbele ama endelee mbele juunaona nikama amekuacha. Manzee hii kwangu uradi unacheki iyo ndo tabia mimi hunichukiza sana kwa watu na mimi tabia kama hii ee hainibambi hadi kidogo unaona na sijipendeagi mtu akona tabia kama iyo hatuwezi elewana unaona eti mtu akiaona nikisonga mbele na anakasirika nini nini hadi hataki nini sasa mtu tunapelekana nae wapi unaona huyo ni hater mkubwa sana sa voko zake misiwe zidai.

Mradi mpya wa kazi mimi kwanza mimi huanza na design ya kuangalia kwanza ama kuna nafasi kwa soko yaani ama kuna watu wa kununua unacheki. Kama saa hiyo unaangalia kama ni chakula ya jadi unaenda akupeleka huko unaangalia kuna hoteli ngapi hivi kuna nini na lini ni watu wangapi wako hapo wanaeza kuwa wanataka kukula hiyo chakula ya jadi unaona juu chakula ya jadi sana sana inatakata tao hivi unacheki mahali kuna watu wengi. Ka stage hivi, unacheki stage hivi ya magari wanakuwa wanataka chakula ya jadi, unaona So, ndo nakuambia So, hiyo ndiyo kitu kwanza mimu huangalia naangalia nafasi naangali nafasi, alafu, naangali pia inahitajika pesa ngapi ili kuwekelea hiyo mradi mpya, unaona nikishapata hadi, nione inahitaji pesa ngapi. Najua ama naekelea, ama siekelei. Ama siekelei.

Napenda vako za kutembea msituni sana. Unajua msituni. Si ka huku mjini. Sa mjini nimezoea manyumba, magari unacheki kelele mingi. Unaona watu wengi. Lakini sa ukiwaona msituni. Na penda msituni juu ya hivo sasa. Msituni hakuna watu. Hakuna kelele, hakuna magari. Kumetulia tu ufiti. Ni wanyama tu unaona, miti. Maji yawni unafurahia tu eneo enye uko unaonan kwa hivyo mimi napenda kutembea msituni sana. Kwanza wakati niko na msongamano wa kili napendanga kuenda huko atleast naweza kutulia tulia vizuri. Nikiw uko miutulia sana. Njuu napenda tuu malikumetulia wakati kili angu imebweka mimechuka sana napenda malikumetulia kaa uko.

Ayi zi sivayi miwani. Sivayi miwani. Kuna miwani wase ee miwani ya macho ile ya shida amacho hiyo sivaagi adi kidogo. Lakini miwani zi zingine madigoro. Madigoro miu kwaria juu madigoro azinanga noma. Madigoro tu ni za kuchachisha na cheki ee. Izi miwani za starehe ya tu zile za urembo hizo mi uvaa. Lakini zi za macho ee izo zi sivaagi. Ju mungu amentsedia sina shinda ya macho. Miwani za shidi ya macho sivahanyi. Lakini hizi zingine miwva. Ziyo ni babasara njue. Napendanga kukaa kato Liwadelu wangu katelo hakewa vwa mamiwani Yono cheki Yono design miwupena So napenda miwani. Bado lakini miwani enya siya hospital. Siya hospitali yaku. Ya urembo tuya kujirembeshe Yo nho napenda sana miwani.

Mi sipendi kuvaa vipuli juu sasa we, vipuli saa ni ya rada gani, vipuli si rada safi kwangu so mi vipuli zii, sipendi kuvaa vipuli adi sijai vaa vipuli, lakini kuna watu mi huona tu zi watu wafiti pia lakini si kila msee hutolewa fiti nayo, eh, lakini mi vako za vipuli zii, mi adi uwezi pata nikizivaa, sizipendi adi kidogo, labda ikuwe ya dhahabu hivi ama ya silva, na unaeza pata nimevaa, lakini bado nimechukuwa niende nikauze. Ukiwa umenipea siezi kataa lakini kuivaa nayo ni noma sana.

Kulima nimewai kulima, shughuli za kulima nimefanya, nimelima hadi maskuma, unacheki macabbage hivi karoti, maviazi, mahindi, mandizi, kulima nimelima, lakini siku hizi ni noma sana, siku hizi ni hitilafo, silimangi, sikuhizi ni ngori, lakini ukulima na jua ukulima ni uradi fiti sana. Na ukulima hutoa fiti sana. Kwanza ukiwa na shamba kubwa na shamba fiti na iko fiti yani inatoa mazao vizuri. Hiyo shamba inaweza kutolea form sana maze. Ukulima inakuwanga sawa sana. Halafu unajua hakuna siku watu watakosa kukula. Na ukulima ina husiana na chakula. Unaona so. Hakuna siku watu watawahi kosa kukula. Kwa hivo hakuna siku utakosa. Hiyo chakula yenye umelima. Unaona. Siku zote ukulima juu.

Anapendelea kwenyoa yaani kuvaa skuizi na niudutu sana yaani skuizi, lakini kitamoniliko napendanga kuvaa. Lakini skuizi na pendelea kwenyewa sana na cheki Yendo na nanga ikiwa uradi Sana Edubadoo ju ya mboka nini nini na cheki. Baana.

Eee, ningependa sana kurudi ujana. Kwanza, nirudi nikiwa tu na hii akili yenye niko nayo, ae, ningependa sana sana sana. Tho, saisa nige kuwabali sana, unacheki. Niju hapo ujana mtu poteza wakati mingi sana, bila kujua vinye unafaa kuenda, vinye utafanya, lakini unakujua kujua badae. Saisa ata heri ni lijua vinye unafaa kuenda vinyo unafaa kufanya. Kwa nika rudi ujana ni mwangu, na hii akili tu, heee, niko sawavibaya sana, nezafuraia sana, uningependa sana, unacheki. Saini ngekuwa mtokombali sana. Kimaisha nge kwa likombali sana kimaisha. Lakini ni sawa tu. Lakini nge penda kurudi kwa jana wangu vibaya sana.

Na penda kuenda madukani maisa ya magiz hivi tuseme saa maisa yasaa moja hivyo siku eeh ile gidha kuna giza hakun ati watu wenge ati ya rashi naki kuna subuhi ati oo. Na penda tuu ivo. Sijui mbona na penda kuenda hizo magendha za giza lakini hio ndio gedha fiti nyenye mi na penda kuingia ingia wacheki So madukani na penda kuingia hiso magendha maze. Kwa na hivyo na magendha fiti.

Mwafanya ni chake ni maharifu wengene kucheka lantzima tu. Kwa tunawa lazima upasuke juhu ee vitutu wana wangyo na shudu wae randa yao una cheki So wana wafanya ni cheke Yende kutu na wafanya ni cheke sana. Duzusa hizo vitu zingine tacheka nita kichake ya nini. Na labda mtandaoni tu nikiingia mtandaoni pia. Maneno zingine ni kiyo wana wazinafagatu nisikie kucheka unacheki. Izo ndi wadune za sema marafiki na maneno ya mtandaoni ingine. Sizi wate ingine ndi unifuraisha lakini sizi wate unifuraisha. Lakini ndi chacha sana unifuraisha pia. Unaona.

Napenda kuwasiliana na watu kwa maneno sana sana na uso kwa uso unacheki. Yaani ana kwa ana ni uko hapo niko hapo. Kumaanisha nikishakuambia kenye nakuambia nangojea jibu tu hiyo wakati hiyo wakati unaona. Na niko hapo so tunamalizania hapo hapo. Hiyo ndio design mi hupenda kuwasiliana na watu nayo lakini na barua pepe pia lakini ni ati barua pepe sipendi sana. Ninapenda sana ni ana kwa ana. Uso kwa uso. Neno kwa neno hiyo ndio napenda sana. Hivo ndio mi huwasiliana sana sana na watu unacheki. Hiyo ndio tu vako.

Ee napenda kusoma vitabu vya historia sana sana. Historia, mimi napenda kujuwa historia sana kujuwa venye kuliwa kunaendaelea hapo hapo kimbokta yani. Kujua uradi ni gani kujua mababu zetu walikuwa wanafanyanga aje kujua walikuwa wanakula nini walikuwa wanaishingi aje unaona eeh hiyo design mi huipenda sana ju wueh napenda tu kujua historia na vitabu zingine napenda kusoma ni za vitabu vya vita pia eeh. Penda vitabu vya vita sana za kijeshi hivyo na chekia. Zinaongelea vita hivyo ma vita za maunini uko hivyo na cheki. Hizo vitabu pia zi hunifraisha saana.

Kenye hunipo motisha kazini, nikuo na mboka tu inasonga fiti, wateja wateja wanakuja una cheki. Eee, hiyo tayo menye nuna, yoyo getha naona wateja bado wanakuja. Na bado unaendelea kuuza uza vitu stock inaendelea kwenda Yoni pea motisha kubwa sana kazini. Nefanya bado unasikia kesho kuamuka. Ju na jua ka leo niliuzo bado, bado kesho labda nitauza naona. Yee, hiyo kuona inaenda, hiyo fanya nipatemotisha kubwa sana ya kuendelea na mbaoka unachiki. Yee, sika kati vitu azi yende, kati vitu azi yende dunasikengaka adikesho wezi ya mkajusa unaona na nikona fanya kazi bure unaona. Lakini yo kati vituzi naende na kupea motisha fiti sana ya kufanya mboka manze. Yee.

Wakati wa siku nye miu ufanya mboka vizuri zaidi ni mangware tu. Mangware mi ufanya shugli vizuri. Juu unajua mangware akili yako haijachoka. Umetoka kupumzika usiku, afta kudoro, afta kulala. Unacheki. Kwa ivo mangware ndio mi upenda hupiga shugli vizuri sana. Medi kwa mboka ni kienda mboka. Zile shugli zenye nafaa kufanya muhimu sana. Mi huzieka kwa orodha ya ngware sana sana. Unacheki. Juu najua iyo time asubuhi. Niko fiti na niko freshi nitaeza kupiga mboka vizuri na nitaeza kupiga mboka nacheki teke teke yaani so asubui ndo mi hupenda kufanya kazi fiti na zaidi pia unacheki.

Wafanya kazi wapya mimk huwakaribisha kwa salamu avya nzuri nzuri. Na mambo mazuri sana unacheki kuwaonyesha venye uradi huko iko unacheki kuwaongelesha vizuri yaani mawasiliano inakuwa fiti kuwaonyesha uhusiano fiti. Kuwa jibu maswali yao yote yenye wanataka juu unajua ni wapi kwa hivyo wako na mambo mapya. Na hawajui rada ni gani kwa hivyo kuwaelezea kila kitu wanahitaji wakitaka usaidizi yoyote niko hapo kuwasaidia so hivo ndio mimi hukaribisha wafanyakazi wapya kwa mboka unacheki.

Zoea nzuri niliyojenga sana sana ni ya kusoma bibilia. Nikiamka na nikilala eeh kusoma bibilia na kuomba sana sana hiyo ni zoea fiti sana ju hufanya nikaribie maulana sana hiyo ni zoea moja sijawahi sahau ni zoea siezi penda kuacha. Na hio ju hiyo ni zoea nzuri sana hadi akuna zoea nzuri kwa hii dunia kama hiyo. Eee, hiyu ni zoea yangu moja safi ya niliyo jenga. Kutoka, kutoka, miaka kama mbili hivi imepita. Na hadi wa leo bado naifuatilia. Na sitawahi acha kuifuatilia adi ni maisha yangu. Adi nimalize maisha kwa hii dunia unaona. Eee, ntaishi tu kufuata hiyo zoea ju ni zoea mzuri sana kwanza ee. Inakusaidia sana. Kumea na kimaisha. Eee, na kila kitu na venye utaishi na watu. Mambo mingi sana ina kusaidia sana.

Napenda kula ugali unacheki ugali kwanza na kitu kama ni sasa nyama hivi iko fiti napenda ugali sipendi wali sana juu ugali itafanya nishibe fiti yaani na ugali iko na nguvu kuliko kuliko wali ndiyo maana napenda ugali kwa hivyo ugali halafu ugali ugali iko iko fiti yaani ugali iko na nguvu fiti unacheki. Ugali ni tamu bado na nyama sana hadi kuliko na wali unacheki. Na hiyo ndiyo maana napenda ugali na ugali bado unaweza kunywa na maziwa na vitu mingi sana unacheki kitu kama wali huwezi kunywa na maziwa unacheki itakaa uduu pia wali huwezi kunywa na kitu kama chai lakini ugali unaweza kunywa na chai unaona so unaweza ikula usiku na bado uikule kesho. Kama breakfast hivi unaona. Breko hivi unacheki kama kiamsha kinywa kwa hivyo. Ni rada mimi napenda ugali sana kuliko wali.

Mwalimu mwenye miu kumbuka sana ni mwalimu fulani halikuwa ndetangu mista nzioka hapo. Halikuwa natufuza ka sabati. Halikuwa rada safi lakini halikuwa mkali design ingine mbaya sana na checkie. Mwalimu namu sana juundi halifanya ni pita isabati unanana nikapenta isabati bana. Jue design halikuwa nafanya maths ustakeona halikuwa nafanya mao design ingine mbaya yani halikuwa napiga mawe. Mwalimu alikuwa anapenda mao sana unaona. Kwa ivo huyo ndo mwalimu mwenye miukumbuka sana. Mwalimu wangu wa kidato cha kwanza cha pili cha tatu lecha ne wae sabati wae sabati na mkumbukanga sana di wa leo sujaimsau.